Msafara wa magari leo ni nzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, nisikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Kwenye ukuta wangu, ninapenda rangi ya krimu. Mahe, ama rangi ya krimu. Hiyo rangi, ninaipenda manake, inasembolize upole na utulivu. Yani, ile rangi, si shouting sana, na si dark sana, iko pale katikati. Wakati ile rangi ipo, kwenye ukuta, inasembolize kwamba, kuna utulivu fulani pale ndani ya nyumba. Manake mtu anapokuwa chumbani ni mahali pa kupumzika Wakati umetoka kazini, unataka mahali pa kulala kupumzika Hivyo basi, ile rangi ikiwa pale nyumbani leza kukupa utulivu Rangi ya krimu hua nzuri sana wakati inavaliwa ama wakati kwenye mavazi kama kuna weza kuvaa kwenye tisheti, kama kwenye nguo, refu ama dress inakua ni rangi nzuri sana, ninaipendelea rangi ya krimu Ninapenda vitu ambavo vina rangi ya krim sana. Kitu chochoote ambacho kina rangi ya krim naonanga kinanipendeza sana.

Jamii ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Watu wakiwa pamoja wanaishi kama jamii, vitu vinaenda sawa sawa. Mapendeleo ambayo ningependa kuona yakiendelea kwenye jamii ni kama watu kushirikiana. Watu waishi kwa upendo na amani. Hicho ndo kitu ambacho ningependa kukiona kwenye jamii. Manake jamii za siku hizi, watu hawaishi kwa upendo, watu hawashirikiani. Watu wanaishi kana kwamba hawajuwani kama kwamba kila mtu anaishi peke yake Ningependa watu washikane, waishi kwa upendo, washirikiane Wakati kuna vitu ambavyo vinatokea Manake kwenye jamii vitu vingi huwa vinatokea Kuna sherehe kadhaa kadhaa Kuna siku kama za kupanda miti Kuna siku za kusherekea siku kama za krismasi Wakati kuna sherehe za kitaifa ningependa jamii ieze kujitokeza, washikane pamoja, kuna pia wakati kama wa maombi pale, jamii zinafanya kushirikiana, kuomba pamoja, pia kuvisit each other. Jamii watembeleane wafanye vikao pale kwenye jamii wazungumze mawili matatu. Kitu kingine ambacho ningependa kuona kwenye jamii ama maendeleo ni watu kuweza kutatua matatizo yao wakiwa pamoja. Kwenye jamii, vitu vingi vinafanyika matatizo yanafanya kuwa mingi. Hivyo basi, watu wakishirikiana pale kwenye jamii, waeze kutatua matatizo yawe wakiwa pamoja, vitu vinakuwa rahisi.

Ninapenda kupiga picha sana. Siwezi kuhesabu mara ambayo ninapiga picha kwa siku. Manake ninapenda kupiga picha sana. Haswa picha ya nechal. Nikipatana na kitu ambacho kinanipendeza. Wakati ambao ninatembea kwenye barabara. Napatana na maua, na miti, barabara, kwenye majumba ambayo yananipendeza. Ninapenda kupiga picha sana sana sana. Na kitu ambacho kina nifanya nieze kupiga picha sana ni kwa sababu ya kukip memories. Kila wakati ambapo ninapopitia kwenye simu yangu, ninapata picha ambazo nilieza kupiga ninajihisi vizuri sana, ninahisi, niko sawasawa. Siwezi kuhesabu mara ambayo nimepiga picha lakini ninapenda kupiga picha sana. Kila wakati wakati napatana na marafiki zangu, wakati niko na familia, wakati niko chumbani, wakati nipo kazini, ninapenda kupiga picha sana. Na pia usiku, atausiku kuna ile ile feeling ambayo mtu anapata nzuri sana wakati unapiga kama mwezi, unapiga nyota, uko bingu, mawingu, unapiga picha. Napenda kupiga picha asubuhi wakati jua halijatokea kabisa ile sunrise na pia wakati wa jioni ile sunset. Napenda kupiga picha sana.

Pindi tu ninapo maliza kazi zangu za mchana kama kupika kutawarisha chajio yani sapa ninafanya kuoga. Kisha ninachukua kitabu ninasoma naam wakati ninapojitasha pale kulala kitu ambacho ninafanya ni kusoma kitabu. Ninapenda kusoma kitabu sana. Haswa kitabu vya kiswahili, kitabu vya hadithi. Ivyo basi ninapokuwa kabla tu ya kulala nafanya kwamba nimesoma pages kadhaa za vitabu za kiswahili Wakati ambapo ninasoma vile vitabu ninapenda kusoma kwa sababu vitabu huchangamsha akili Nikiwa pale nikisoma ninapatana na methali, vitenda wili, misemo Pomoja na majina ama majina ambayo sijaeza kupatana na ivyo basi Ninaeza kuongeza msamiati wangu wa kiswahili kitu ambacho ni nakifanya ni nasoma kitabu pindi tu kabla ya kulala.

Kwa kawaida, mimi hulala masaa manane tu. Naam, ninapo, nina make sure kwamba nimetengeneza ile skedul yangu vizuri. Niweze kulala masaa manane. Ninapo, maliza kufanya kazi zangu. Ninasoma kitabu, nasoma kitabu vitabu vya fasihi. Pia vya kizungu, ninasoma ila napenda kusoma vitabu vya kiswahili sana. Ninapo, maliza kusoma, nina make sure kwamba skedul yangu inaendana. Ndiyo basi ninaweza kulala masaa manane tu ndo niweze kuamuka kuitayarisha na kuenda kazi ini.

Naam, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu umetokana na kusoma vitabu. Ile knowledge ambao ninaipata kwa vitabu, ninatumia kila siku kwenye kazi zangu, nikizungumza na watu pale nje, nikitumia kwenye communication, nikizungumza na watoto wangu. Hivyo basi ule ubunifu nimeupata kwenye vitabu Napenda sana kuusoma vitabu vya kiingereza na pia vya kiswahili Lakini navipendelea vitabu vya kiswahili sana sana Pane kwenye vitabu ninapata misamiati ama majina ambayo sijaeza kupatana naayo Misamiti mipya mipya ni kifanya research ya kwangu ni neeza kupata ama kujua meaning ya hiyo hayo majina Vyobasi nimeeza kuongeza knowledge ya kwangu Ninapatana na misemo, methali, vitendawili, vitu vingi pale, hivyo basi ninaeza kuongeza ubunifu wangu Mimi, kitu ambacho ninakifanya wakati siko busy ama nimekaa kwa kawaida tu Ninaeza napenda ku-explore vitu vingi sana, vitu tofauti tofauti Wakati mingine, utanipata kwenye Google, kwenye simu, kwenye television, YouTube nikitafuta ama nikisaka vitu ambavyo ni vipi ama vimetokea Hivyo basi Ninaweza kuendelea kuongeza ubunifu wangu.

Naam mgogoro ni kama dhoruba inafaa kukabidhiwa kwa utulivu sana. Ninapo kuwa pale kwenye mgogoro na mtu ama ninapopata watu wawili ambao wako kwenye mgogoro. Kitu cha kwanza ninacho kifanya ni kusikiza kwa utulivu chanzo cha mgogoro. Hauwezi ukatatua mgogoro kama kwamba hujaeza kusikiza chanzo cha huo mgogoro. Kwa hivyo kitu ambacho ninakifanya kitu cha kwanza kusikiza chanzo cha ule mgogoro. Kisha ninaweza kuwapa nafasi wale watu ambao wamegombana pale Kwa utulivu tu, kwa unyenyekevu tu, ninaweza kusikiza pande zote mbili ni nini kilifanyika? What happened? What went on? Ndiyo? Ule mgogoro uweze kufanyika Wakati wa mgogoro, kitu ambacho ninafanya ni kuzungumza kwa unyenyekevu na ile hali ya kutulia Hakuna kuzungumza kwa nguvu ama kushout pale Unazungumza, unaskiza Wakati mgogoro tena kwanza unafaa uwe mtu ambayo anaskiza kwa makini sana ili uweze kusikiza pande zote mbili na kuweza kutatua jambo Ukisha sikiza pande zote mbili Kila mtu atoe maoni yake ya kilitendeka Unakaa sasa na mnajadiliana Mkishajadiliana mnakamup na solution solution ikiisha fanya kuja ndo maanake hapa mnafanya nini kila mtu anaongea kwa utulivu Anasema kama ameridhika na hivyo basi ule mgogoro watu wanasameheana na ule mgogoro unaweza kuisha.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa umakini sana haswa ninapokuwa pale kazini. Kwa mfano kama ni kazi ambayo ninafaa kufanya na niko kwenye muda wa mwisho. Kitu ambacho ninakifanya kitu cha kwanza ni kugawa kupanga ile kazi kwenye ratiba. Ninafanya, Ninapanga kazi nafaa kufanya kazi hii kwa wakati huu kwanini hivyo hivyo kulingana na kiwango cha kazi. Kitu cha pili ambacho nakifanya ni kupanga hiyo kazi. Kama kazi ni kubwa, naipanga kwenye section ndogo-ndogo, kidogo-kidogo ilinieze, kumaliza kazi moja kwanza, kisha ninaenda kwa kazi nyingine. Kitu kingine ni kuavoid ile tunasema distractions. Kama niko kazi kwenye kazi ya mwisho, nina kuwa focused kwenye ile kazi, bila kuwa na distractions yoyote kutoka mahali popote. Iwe ni marafiki, iwe ni nyuma ya watu, iwe ni simu, na avoid distractions izo zote. Kitu ambacho nina kitu ingine ambacho ninakifanya ni kama nina msaada ambao ninahitaji na ni wakati wa mwisho ninapigia marafiki zangu nina naomba msaada maanake ile kazi ya mwisho inahitaji uwe makini sana ninaomba msaada kutoka kwa marafiki ili waweze kunisaidia pahali ambapo sipailewi kitu kingine ambacho ninakifanya ni kupumzika ili nirejeshe nguvu. Siwezi nikafanya kazi zote kwa pamoja hata kama ni kazi za mwisho. Ninapumzika, ninachukua ile break, ninarejesha nguvu, kisha ninarudi kufanya kazi. Na hivyo basi nitakua nimetackle ile kazi ya mwisho ama ule muda wa mwisho kwa jinsi inavyofaa.

Naam, ninasoma gazeti ila mara kwa mara. Manake sasa kwa sababu teknolojia imeweza kuja ama kuwa. Vitu vingi vimekuwa sana sana vinatufanyika kwenye mitandao ya kijamii kwenye online. Hivyo basi ata wa gazeti, magazeti yenyewe yako pale online. Kwa hivyo, kile kitu kinachotendeka kabla kifika kwenye gazeti, kinakuwa kenye kimefika kwenye mitandao ya kijamii kwanza. Pale kwenye gazeti, kitu ambacho ninafanya kukiangalia ni vitu ambavyo ninajua siwezi kuvipata online ama pale kwa urahisi. Kuna vitu mingi kama yale masomo pengine ya advertisement za kikazi, unazipata sana sana pale kwenye gazeti. Unaweza zipata pia online lakini ambazo unazipata kwenye gazeti, izo ambazo unazipata online, unapata ni tofauti. Gazeti lenyewe huwa ninafanya kununua wakati mwingine one on one ama ninasoma kwenye mitandoa ya kijamii. Mwanake pia kampuni ambazo zinafanya kuchapisha magazeti. Zimefanya iwe rahisi wanasema yameeka kwenye digital platforms. Kabla yale magazeti yaweze kufikia watu moja kwa moja yanakuwa yamewekwa pale kwenye mitandoa wa kijamii. Hivo basi unaweza ukasoma yale magazeti moja kwa moja kutoka kwenye mtandao wa kijamii.